Shughuli zangu za kila siku, huadhiri tabia zangu za kuoga. Kufanya mazoezi. Ikiwa nimefanya mazoezi au nimefanya kazi yenye kutoa jasho nyingi, ni muhimu sana kuoga mara baada ya. Hapo, kuoga husaidia kuondoa jasho, uchafu na bakteria na kwa kweli, huzuia chunusi au mambukizi ya ngozi. Pia husaidia misuli kupumzika na mwili kupoa. Kuondoka nyumbani. Nadhani hata kama sijatoka jasho, ikiwa ninaondoka nyumbani kwenda kazini au shuguli za kijamii napenda kuoga ili kujisikia msafi, mbichi na mwenye imani zaidi. Hii ni muhimu kwa usafi wa kibinafsi na mahusiano bora na watu wengine, mazingira na ngozi. Nakumbuka wataalamu wa ngozi, wanaposema kuwa jibu sahihi la mara kwa mara kuoga linategemea mambo mengi kama vile aina ya ngozi, hali ya hewa na shuguli za mtu. Kuoga mara kwa mara, kwa maji ya moto sana kunaweza kukausha ngozi yangu. Kwa hivyo, ni muhimu kwangu kupata usawa sahihi. Kwa ufupi, kuoga hutegemea sana na shuguli za kila siku na ni muhimu kurekebisha utaratibu wangu kulingana na mahitaji yangu.

Kwanza, napenda kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu hakuna visababishi vingi vina vyo weza kunifanya nikose mazoezi. Tofauti na jioni ambapo ni naweza kuchoka kutokana na shughuli za siku na kuwa na majukumu mengine. Pili, nadhani kuanza siku na mazoezi usaidia kutoa homoni za furaha ambazo huboresha hali yangu ya kiakili na hunipa mtazamo chanya wa siku nzima. Na kumbuka uzoefu wa zamani ambapo nilikuwa napanga kufanya mazoezi jioni lakini mara nyingi Baada ya siku ndefu na wakati mwingine hasa kazini nilikuwa nikiruka mazoezi kwa sababu ya uchovu au ukosefu wa motisha kufanya mazoezi asubui ni muhimu sana kwangu kwa sababu ya utadhiti hisiachanya na kwa kweli kwepuka kukosa mazoezi ya jioni.

Ninaviweka malengo ya kila mwezi kwa ajili ya kupata mshahara nyongeza. Ni kwa kutumia sana mfumo ambao unahakikisha malengo yangu ya wazi yanapimika na yanaendana na malengo makuu ya kampuni. Nadhani mimi hulenga malengo ambayo yanayo onyesha jinsi kazi yangu inavyo ongeza dhamani kwa kampuni. Kama vile kuongeza mapato, kupunguza gharama na kuboresha michakato. Ni muhimu sana kurekodi mafanikio yangu yote na matokeo yanayo pimika. Mimi hutumia data hizi wakati wa mapitio ya utendaji wa kazi. Kuonyesha wazi mchango wangu mkubwa na kwa kweli kuthibitisha kwa nini. Nastahili nyongeza ya mshahara au cheo cha juu. Mimi huweka malengo ya kila mwezi kwa uangalifu sana. Nikilenga matokeo yanayopimika ambayo. Yataleta faida kwa kampuni na nadhani hunisaidia kufikia malengo yangu ya kifedha na kikazi.

Napenda kuhakikisha nimeonekana mzuri na nadhifu kabla ya mkutano. Hii hunipa kujiamini zaidi na kwa kweli, hunisaidia kuzungumza kwa uhakika zaidi na kutoa mawazo yangu ya ufanisi zaidi. Kuonekana vizuri, huonyesha utaalamu wangu na heshima kwa wenzangu na wakubwa wangu. Ni muhimu kujenga taswira nzuri ya kikazi. Mimi huhakikisha kazi zangu zote za data ziko tayari na zimepangwa vizuri. Huu ni ufanisi na husaidia mkutano kuendelea vizuri bila kupoteza muda. Nimelewa malengo ya mkutano na mchango wangu ndani ya mkutano. Mimi huhakikisha hivi. Hii huongeza ufanisi wa mkutano mzima. Napenda sana kuonekana vizuri na kuhakikisha kazi yangu ni ya ufanisi kabla ya mkutano ili kujenga kujiamini na kuonyesha utaalamu.

Napenda sana kuenda piknik karibu na maji. Iwe ni ziwa au mto. Ni kama mazingira bora kabisa ya kupumzika na kwa kweli, kufurahia sana. Mazingira haya utengeneza fursa nzuri sana ya kuwa na maongezi mazuri na marafiki au familia. Sauti ya asili inafanya iwe rahisi sana kusikilizana na kucheka pamoja. Wakati mwingine, mimi hupenda sana kutulia na kusikiliza tu sauti ya mawimbi ya maji. Inatuliza akili na roho yangu kabisa ni kama muziki mtulivu. Kwa kweli, kutumbukiza tu vidole vyangu kwenye maji baridi ni hisia ya kufuraisha sana na nadhani unifanya nijisikie hai kabisa. Napenda sana shuguli hizi za ziwa au mto kwa sababu ya utulivu maongezi na kwa kweli furaha ya asili.

Tabia ya uchafu, kama kutupa taka ovyo au kutojali usafi wa mwili ni hatari sana kwa afya inaweza kusababisha magonjwa na kwa kweli kuathiri maisha ya kila mtu. Uchafu huaribu mazingira na kuwafanya watu wengine wa sifuraie eneo hilo. Harufu mbaya na mandhari isi opendeza ni ya kuchukiza sana. Hisia ni nazo pata ni napo ona uchafu ni za kutorithika kabisa na nadhani kukosa heshima kwa wengine. Ni muhimu sana kujali usafi wetu wenyewe na mazingira yetu kwa heshima ya kila mtu. Uchafu inachukiza sana kwa sababu ya afya mazingira na kwa kweli ukosefu wa heshima.

Bila shaka, chakula kitamu kwa kweli ninaipenda sana. Chakula kitamu hutoa hisia ya kuridhika na furaha kubwa. Inafanya mwili na roho kujisikia vizuri, kwa kweli hunipa nishati mpya. Napenda mchanganyiko wa ladha tofauti kama vile chumvi, viungo vingi, pilipili kidogo. Kila mlo huwa kama safari ya ladha. Chakula kitamu pia hubeba kumbukumbu nzuri za familia au marafiki. Na nadhani hiyo huongeza thamani yake ya kihisia. Napenda sana chakula kitamu kwa sababu ya furaha ladha nzuri kwa kweli kumbukumbu nzuri.

Ninaishi katika nyumba ya kambi ya polisi. Nyumba hizi, hasa za askari wa vyeo vya chini mara nyingi zimekuwa na changamoto nyingi sana kama vile kuwa na familia zaidi ya moja katika chumba kimoja au hali duni ya miundo mbinu. Hata hivyo, serikali imekuwa ikifanya ukarabati na kujenga nyumba mpya za kisasa ili kuboresha hali ya maisha. Pili, mazingira ya kambi mara nyingi huwa na hisia ya usalama zaidi kutokana na uwepo wa polisi wengi, lakini pia kunaweza kuwa na changamoto kama ukosefu wa uzio wa kutosha au vifaa vya msingi kama maji ya bomba na uhakika. Kuna hali ya jamii ambapo wake za polisi hujenga uhusiano imara na kusaidiana. Kuhama kutoka sehemu moja hadi nyingine ni jambo la kawaida sana kutokana na uhamasisho wa kazi na kwa kweli hii inahitaji uwelewa mkubwa na uwezo wa kuzoea haraka. Unahisi salama kwa kiwango fulani Lakini pia kuna wasiwasi wa kipekee unaokuja na kuwa mke wa polisi kama vile hofu ya usalama wa mume wako anapokuwa kazini Hii inahitaji upendo mwingi uelewe na mawasiliano bora ili kudumisha ndoa Kwa hivyo kuishi kwenye kambi ya polisi kuna changamoto zake na faida zake Lakini ni maisha yenye usalama na hali ya jamii yenye nguvu.

Napenda sana kutembea kwenye maeneo ya chai ya tigoni. Mandhari ya mashamba ya chai huko tigoni ni ya kupendeza sana. Milima ya kijani kibichi na bustani za chai zilizo pangwa vizuri hufanya iwe vigumu kuwacha kutazama. Nadhani hewa huko ni safi sana. Na yenye unyevu-nyevu kidogo. Unipa hisia ya utulivu na amani kubwa sana. Ni kama kutoroka kutoka kwa msongamano wa jiji Nakumbuka wakati flani nilitembea huko na marafiki zangu na kwa kweli mazungumzo yetu yalikuwa matamu sana Bele ya mandhari ile nzuri isia hizo za furaha na asili ya bado ninazo Unapenda sana kutembea katika maeneo ya chai ya tikoni Kwa sababu ya uzuri wa asili hewa safi na nadhani utulivu.

Swali hili na linifanya nifikiria sana kuhusu nadhani hisia chanya na kujiamini ninapotoa wasilisho. Kwa kweli, kuna mambo mengi kumzungumzia. Hisia ya kwanza ni nayopata nikujiamini. Hii hutokana na mandalizi mazuri kama vile kufanya mazoezi ya kutosha na kujua mada yangu vizuri. Nikiwa tayari, ninahisi ninaonyesha utaalamu wangu na tija. Jambo ambalo, ni muhimu sana kazini. Hii hunifanya nionekane vizuri mbele ya mwenzangu na wakubwa. Hisia ya kuwasiliana vya mawazo yangu na kuwacha adhari chanya kwa wasikilizaji wangu ni nzuri sana. Ni kama ninawapa kitu cha muhimu, hii inanifurahisha sana. Ninaisi nimejaa hisia chanya na kujiamini kuhusu wasilisho langu kwa kweli ninafurahia fursa ya kuonyesha uwezo wangu.

Mara moja kwa mwezi. Na kwa kweli, kuna sababu nzuri sana za kupenda utaratibu huu. Napenda usawa, unaoletwa kwa sababu ya kuenda sinema mara moja kwa mwezi. Hunipa muda wa kutosha wa kufanya shughuli zingine, muhimu kama kazi au familia. Kwa kweli, pia kupata burudani ya kipekee sinema. Kuenda sinema mara moja kwa mwezi, hufanya iwe kama tukio maalum, au treat kidogo. Si jambo la kawaida sana kiasi cha kuchosha, ninaweza kutarajia kwa hamu. Nakumbuka kwenda sinema, kunaweza kuwa na gharama kwa kweli utaratibu wa mara moja kwa mwezi, hunisaidia kudhibiti matumizi yangu na nadhani bajeti yangu. Napenda sana kwenda sinema mara moja kwa mwezi kwa sababu ya usawa kuifanya iwe maalum na kwa kweli kudhibiti gharama.

Kwa mimi hupiga kura kwa sababu hizi, kwanza ninaamini kabisa kuwa sauti za vijana ambao hufanya idadi kubwa ya wapiga kura katika nchi nyingi za Afrika, zinanguvu kubwa ya kuleta mabadiliko ya kweli ya kisiasa na kijamii. Mimi huwahimiza kutumia sauti hiyo kupitia upigaji kura. Mimi huamasisha vijana kuchukua hatua badala ya kuwa watazamaji tu. Hii inajumuisha kujiunga na vyama vya siasa kugombea nafasi za udogo na hata kuanzisha harakati zao menyewe za kijamii. Na kumbuka ni muhimu sana kwa vijana kuelewa kwamba mustakabali wa nchi yao uko mikononi mwao. Mimi hutumia majukwaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mitandao ya kijamii, kutoa elimu ya uraia, kuhusu umuhimu wa ushiriki wao, na kwa kweli jinsi ya kuwafanya viongozi wa wajibike. Mimi hufanya kazi ya kuondoa dhana potofu kwamba siasa ni chafu au zawazee pekee napenda kwenyesha mifano ya viongozi vijana walio faulu ili kuwapa motisha wengine naamini wao ndiyo nguvu ya mabadiriko ya kweli kama mimi na mustakabali bora wanchi.

Napenda kuoaga kwenye maji baridi au vuguvugu kwa sababu maji ya moto sana ya yanaweza kuondoa mafuta asilia ya kinga ya ngozi. Mafuta haya ni muhimu sana kwa kudumisha unyevu na kwa kweli afya ya ngozi na kuyapoteza kunaweza kusababisha ngozi kuwa kavu kuwasha na kukereketa. Maji baridi husaidia sana kupunguza uvimbe na wekundu kwenye ngozi kama vile chunusi na eczema. Ni kama kutumia paketi ya barafu kwenye jeraha. Hisia ninazo pata baada ya kuoga kwa maji baridi ni za kujisikia msafi mbichi na mwenye imani zaidi. Ni kama kuanza siku upya nadhani ngozi yangu inakuwa na afya bora zaidi. Kwa hivyo, napenda sana kuoga kwa maji baridi au vuguvugu kwa sababu ya kulinda ngozi yangu, kupunguza uvimbe na kwa kweli hisia za kujiamini.

La hasha, sivai miwani, nathani macho yangu ni mazuri, kwa kweli sina haja ya kuvaa miwani, hurahisi na uhuru, napenda sana kuwa na macho mazuri kwa sababu hurahisisha maisha yangu sana, sioni haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu kusahau miwani yangu au kuchafua, hiyo ni hisia ya uhuru mkubwa. Pili, nathani hisia ninazopata ninapo ona kila kitu vizuri, niza amani na utulivu wa akili. Ni kama ulimwengu wetu ni wangu kutazama bila kizuizi chochote au Wakati mwingine, ninapowaona watu wenye miwani. Kwa kweli, ninatambua umuhimu wa macho yangu mazuri. Na nathani nashukuru sana kwa neema hii. Sina haja ya kuvaa miwani kwa sababu ya macho yangu mazuri. Kwa kweli ni uhuru ninaopata.

Napenda sana kuwa na kinywaji baridi kama juisi au maji baridi. Hunisaidia kupoa na hunipa hisia ya kuburudika sana. Kabla ya kutoka nje, ni muhimu sana kujipaka kinga ya jua. Ambayo husaidia kulinda ngozi yangu kutokana na miale mikali ya jua. Hufanya nijisikie salama zaidi. Mimi hupenda sana. Kwenda nje wakati wa asubuhi na mapema au jioni wakati jua halijawa na nguvu sana. Kwepuka jua la mchana, hunisaidia sana kwepuka joto jingi na kuchomwa na jua.

Swali hili linanifanya nifikirie sana kuhusu ubora wa bidhaa na kweli jibu langu ni laa hasha. Kwanza sababu kuu ni kwamba sina uhakika wa ubora wa bidha ninazo nunua mtandaoni. Picha kwenye mtandao inaweza kua tofauti sana na bidha halisi. Kwa kweli hiyo ni ya kutoridhisha sana. Nadhani napenda sana kujaribu nguo au kushika bidhaa mwenyewe kabla ya kununua ili kuhakikisha zinanifaa na ziko katika hali nzuri. Hii hurahisisha mchakato wa ununuzi na hunipa amani ya akili. Hisia ninazopata ni napokosa kuridhika na ununuzi mtandaoni ni za kukasirika na kupoteza pesa. Ununuzi wa ana kwa ana hunipa hisia ya kuridhika zaidi.

Nina rafiki wa kike ambaye tulikutana shuleni na tangu siku hiyo tumekua marafiki wa karibu sana. Mambo tunayofanya ni kama kusafiri, pamoja, kutazama filamu au kusimuliana siri. Ni wakati mzuri sana tunapokuwa pamoja. Nakumbuka wakati nilipokuwa nimepoteza uhusiano wangu wa kimapenzi. Alisimama na mimi, alikuwa bega langu la kulia, akanisikiza, akanipa ushauri na kuhakikisha, sijisikii mpweke, msaada wake, ulikuwa wa muhimu sana. Uaminifu wake, ukarimu na kuelewa kwake, ndiyo hufanya awe rafiki wa kweli. Ningependa sana, kusema asanti, kwa kuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu, na nadhani nampenda sana. Rafiki wa kike ni muhimu sana kwangu. Na kwa kweli, ninafurahia sana urafiki wetu na msaada wake wakati wa changamoto.

Ndiyo, ununuzi wa mtandaoni kupitia simu kwa kweli ni rahisi sana. Napenda ununuzi wa simu kwa sababu ya urahisi mkubwa. Sihitaji kwenda dukani, kimwili na kwa kweli naweza kufanya ununuzi wowote, wakati wowote na mahali popote. Jambo ambalo, huokoa muda wangu sana. Kupitia simu, ninaweza kulinganisha bidhaa nyingi na bei zake kutoka kwa wauzaji tofauti haraka sana. Hii hunisaidia kupata dili bora na kufanya chaguo lenye taarifa zaidi. Hisia ninazo pata ninapo pata bidhaa bora kwa bei nzuri na bila usumbufu ni za kuridhika na furaha kubwa. Ununuzi wa simu huraisisha maisha yangu na hunipa amani ya akili.

Swali hili linanifanya nifikirie sana kuhusu timu ya Marekani ya USA Eagles. Na kwa kweli ninafurahia sana kuuzungumzia kuhusu timu hii ya ndani na kimataifa. Timu ya wanawake ya Rugby 7th ya Marekani imeandika historia hivi karibuni. Walishinda medali ya shaba kwenye michezo ya olimpiki ya Paris 2024. Na kwa kweli hiyo ilikuwa medali ya kwanza ya olimpiki kwa marekani katika michezo wa rugby kwa muda mrefu sana. Nadhani wachezaji kama naya Tapa na Ilona Maha wamekua viongozi muhimu sana. Wamechangia pakubwa katika mafanikio haya makubwa na kuhamasisha wengine. Timu ya wanaume daima ina ari ya kupigania isiyo kata tamaa ya 15s na 7s. Wachezaji kama Calleen Iles na Perry Baker wanajulikana kwa kasi yao ya ajabu uwanjani. Pamoja na ligi ya ndani ya Major League Rugby inayokuwa kuna matumaini makubwa ya maendeleo zaidi ya mchezo huu nchini marekani. Hasa kwa olimpiki inayokoja kama mpenzi wa rugby ya ndani na kimataifa Napenda sana ari ya timu zote za marekani Wanawakilisha ukuaji wa mchezo huu katika nchi ambayo michezo mingine inatawala na kwa kweli hilo ni jambo la kufurahisha sana umoja na ushupavu hisia ninazopata ninapowatazama ni za umoja ushujaa na ushupavu ambazo ni thamani kuu za mchezo wa rugby Kwa hivyo, napenda sana timu za USA Eagles kwa sababu ya mafanikio yao ya kihistoria ari ya kupigana nadhani jinsi wanavyosaidia kukuza mchezo wa rugby.